Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni zuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, hupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwazisikia kelele za barua pepe, Wakati wa kupumzika ni huu kama wakati wakufanya kazi Naomba niwe kimia tu nisikize sauti za asili ndege wanaimba upepo unavuma taratibu Hii ndiyo amani ya kweli.

Parua pepe zangu ni nyingi sana. Imepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Itachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Ile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Itazibu moja kwa moja. Zingine itazimia kwa badae. Ni nahitaji mfumo bora wa kusimamia barua Labda ni tatengeneza fule Nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutumia jibu moja kwa wote kazi hii inachukua muda mwingi sana Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Kununuwa vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa kwa makini zaidi. Nitatangeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tufuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Nitaangalia vitu vingini. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua Niseme kama bidhaa ni zuri kununuwa mutandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu Jee, nitazitumia zote Nadhani nusu tu Nizifute zile sizitumii Zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu Nitunze Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia Programu za michezo Jee, zinafaa Labda moja au mbili kwa burudani Nizifute zingine Nina programu ya kusoma habari, kadhaa ni za aina moja Nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya banki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nahdani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.